Mwandishi wa vitabu ambaye mimi nampenda ama nilikuwa nampenda anaitwa Ken Walibora. Nilikuwa nampenda mwandishi huyu wa vitabu haswa kitabu chake cha siku njema. Hali alikufa bado nampenda mwandishi Ken Walibora.

Nyama ambayo mimi naipenda zaidi naweza sema ni nyama ya kuku ambayo imechemshwa ama kukaangwa. Mimi naipenda nyama ya kuku sana maana inakuwa ni nyama ambayo ni tamu zaidi kuliko zile nyama zingine zote nimewahi kula.

Kwa zile mara mingi mimi huwa nacheza na mtoto wangu ambaye nampenda sana. Unapata nacheza naye michezo tofauti tofauti kama vile kurushiana maji kumwagiliana maji naam nacheza na mtoto wangu mara nyingi.

Ili kushirikiana na timu kwanza lazima kuwe na maelewano kati ya nyinyi wote watu ambao wako kwenye hiyo timu muweze kuelewana jinsi ambavyo mtasukuma timu mbele na kwa hivyo mkielewana kunakuwa na ushirikiano mzuri kwa timu.

Ndiyo, mimi navaa saa maana napenda saa kwa sababu inanionyesha wakati ambao nafaa kuwa nafanya kitu fulani na wakati ambao wanafaa kuwacha kitu fulani ili niweze kufanya jambo jingine kwa hivyo navaa saa.

Ndiyo, mimi napenda kuangalia nyota hasa wakati zinapotekeza wakati wa usiku, usiku hivi, maana nyota zina ni rembo zaidi na pia unapale kuna nyota kubwa kuliko zingine. Kwa hivyo napenda kuziangalia nyota zikimetameta.

Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, mimi haswa huwa napenda kuenda kwenye maeneo ambayo naweza kupiga mbizi na kuogelea ili niweze ku kufanya mwili usikie vizuri kwa hivyo napenda kuogelea wakati wa mapumziko yangu.

Sera ya kampuni ambayo mimi naona ya kwamba ni muhimu ni kuwa ya kwamba kila mfanyakazi awe anafika kazini. Akiwa hajachelewa kufika akiwa hajachelewa hata kidogo hiyo ndiyo sera muhimu kazini.

Tunda langu ambalo mimi hupendezwa nalo kwa maisha yangu naweza sema ni tunda la maembe ama embe. Maana embe huwa ni tunda moja tamu zaidi kupita matunda hayo mengine. Kwa hivyo mimi napendezwa na embe au maembe.

Ndiyo, mimi haswa napenda kucheza na watoto, hasa kuendesha baisikeli, na pia kuendesha na pia kucheza mchezo kama vile wa kadanda. Kwa hivyo, mimi naweza sema napenda kucheza na watoto vilivyo.

Ushauri ambao ningempa mtu anaye anza kazi ni ya kwamba huyu mtu awe mwaminifu kwa kazi zake ambazo anazifanya pale kazini na pia awe mtu wa kufika mapema pale kazini na kufanya kazi yake vizuri na vile ipasavyo.

Mimi huwa naenda ospitalini kumara kama mbili ama tatu hivi kwa mwaka. Huwa naenda ospitalini mara mbili ama tatu hivi kwa mwaka maana huwa sigonjeki sana. Naamu.

Ndiyo, mimi huwa nanunuwa vitu kwa kutumia simu na huwa nanunuwa mtandaoni kama vile nanunuwa kwenye jumia kama vile kilimal kwa hivyo mimi hupenda kununuwa vitu kutumia simu yangu.

La, hasha. Mimi sifahamu majirani wangu maana kila mtu mahali ambapo ninaishi anaishi kivyake na anaishi maisha yake. Kwa hivyo, mimi siwafahamu majirani zangu hasa.

Kwa kawaida mimi hupenda kusafiri nikitumia chombo ambacho ni cha GPS. Sipendi kutumia ramani. Mimi kusafiri nikitumia GPS maana ni chombo ambacho ni rahisi kutumia. Kwa hivyo napenda kutumia GPS.

Ndiyo, mimi nimewahi kufuga mnyama na pia saa hii nafuga wanyama, nafuga wanyama kama vile kuku, ngombe, na pia wanyama kama mbuzi. Kwa hivo, mimi naweza sema, mimi nimewahi kufuga mnyama au wanyama.

Ndiyo, mimi napenda kujifunza lugha ama historia, haswa historia ya nchi na pia historia ya ulimwengu. Maana nikijua kuhusu historia najua mahali ambapo vitu vyote vilianza na vile ambako dunia inaelekea.

Tabia za watu ambazo mimi huwa zinanichukiza ni tabia ambazo ni kama vile kuwa wadanganyifu na kutoaminika. Kwa hivyo mimi tabia za kuwa wadanganyifu na kutoaminika ni tabia ambazo ninazichukia kwa watu sana.

Ndiyo, mimi napendelea kutowa michango au sadaka maana napoenda kanisani. Lazima mtu watowe sadaka na sadaka kwenye kwa mungu. Na pia michango, lazima mtu ni hali ya mtu kutowa michango kwa hivyo ni vizuri na huwa natowa sadaka na michango.

Ndiyo, mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani ambaye ni kuku na pia kuna bata, na bata mzinga. Kwa hivyo, naweza sama mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani, ndege wazuri hawa, wanaezauzwa na pia kuliwa. Kwa hivyo nina ndege wa kufugwa.

Mimi kwa binafsi napendelea kuvaa ndevu. Sipendelei kunyoa ndevu. Maana ndevu zinafanya mimi nikae kama mimi ni mwanaume kamili au mwanaume ambaye amefikia kiwango cha kuwa mwanaume. Kwa hivo napenda kuvaa ndevu, sipendi kunyoa hata kidogo.

Ndiyo, mimi nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki au densi. Hili ni tamasha ambalo muziki unachezwa ambalo watu wengi wamekuja kuona na kufurahia. Kwa hivyo naweza sema nimewahi kuenda kwenye tamasha la kimuziki ama densi.

Mimi kwa kusema ukweli kibinafsi, napendelea baridi. Mimi huwa sipendelei joto hata kidogo. Napendelea wakati hali ya hewa iko baridi. Baridi kidogo, sipendelei hewa ikiwa joto.

Chakula ambacho mimi nakipenda kula haswa wakati wa jioni naweza sema ni chakula aina ya ugali na nyama maana hiki ni chakula ambacho kina nguvu nyingi ambacho kinafanya mtu asikie ameshiba vizuri kabisa.

Mimi haswa sivai miwani maana sina shida ya macho. Lakini sa ingine navaa miwani wakati ambapo kuna jua naamini miwani ya kukinga macho yangu kutokana na miyale ya jua jingi.

Kabla ya kulala kila usiku kwanza mimi nahakikisha nimeoga na maji baridi. Halafu baada ya kuoga na weza kuomba mungu na kumshukuru kwa hiyo usiku na naomba anipe usiku mzuri.

Mimi naonelea sifa ambayo ni muhimu kwa kiongozi mzuri ni sifa ambayo inaitrwa sifa ya kuaminika. Kiongozi mzuri naona ni lazima awe anaaminika haswa na wale ambao wamemchagua ama wale wamemweka kwenye mamlaka.

Kipindi cha televisheni ambacho mimi nakipenda ni kipindi cha wanyama pori. Hiki ni kipindi ambacho nakipenda zaidi kuona vile wanyamapori wanaishi kwenye misitu na vile mandhari yao inakaa. Kwa hivyo napenda kipindi cha wanyama pori.

Mara nyingi asubuhi mimi huwa nala mayai. Maana mayai ni chakula ambacho kinapea mtu nguvu zinazohitajika kusukuma ama kuendelea na siku. Kwa hivyo mara nyingi ya asubuhi mimi nala mayai.

Mimi napenda kwenda madukani wakati ambao ninahitaji kitu cha nyumba kutoka kwenye duka. Kwa hivyo, siendi kila wakati na huwa naenda wakati ambapo ninahitaji lolote la nyumba, diposa naenda kwenye duka.

Chakula ambacho mimi na kula mara nyingi wakati wa mchana naweza sema ni chakula ambacho ni ugali na nyama. Hiki ni chakula ambacho napenda sana kukikula. Haswa wakati wa mchana kila siku.

Mimi nikitoka shule hasa namkumbuka mwalimu wangu wa hisabati ambaye alikuwa mwalimu mmoja mzuri tena sana. Huyo ni mwalimu ambaye alitufunza vizuri na ndio maana sitawaimsahau. Huyo mwalimu mimi humkumbuka.

Ndiyo, mimi nimewahi kuona bahari. Asa bahari ra hindi. Hili ni bahari ambalo niliona kule pande ya jiji la Mombasa, pande ya Kenya. Kwa hivyo, nimeweza kuona bahari la hindi huko Mombasa. Pwani.

Mimi kwa kawaida nasherekea mwaka mpia na familia yangu, pamoja au tukiwa bado na marafiki zangu tunapenda kusherekea kwa kula na kunywa vinyowaji tofauti ili kukaribisha mwaka mpia.

Mimi kwa kawaida huwa nafanya mazoezi mara mbili kwa siku haswa wakati ninapoamka asubuhi na mapema na pia ninapotoka kazini kabla nilale wakati wa jioni usiku nafanya mazoezi.

Mimi kwa kawaida huwa nangoja barua pepe kwa mara kama tatu ama nne kwa siku kulingana na kazi ambayo nayafanya. Huwa nangoja barua pepe mara tatu ama ine kwa siku moja. Ndiyo napata barua pepe.

Mimi ni singe penda kurudi kwenye ujana wangu, maana ya kuwa ujana wangu nimeutumia vizuri. Na sasa nipo kwenye hali ambayo mimi si kijana tena na siwezi taka kurudi kwenye ujana maana. Ujana ukipita ni moshi. Siwezi takakurudi.

Mimi huwa napenda kahawa hasa wakati wa asubuhi. Maana kahawa huwa inanipa nguvu na motisha ya kukuwa na siku mzuri. Kwa hivo mimi napenda kahawa kuliko vile ambavyo napenda chai.

Hekima ambayo mimi nimejifunza kwenye maisha ni kuwa kwanza ni kuwa mtu mwaminifu maishani. Mtu mwaminifu na mtu mwenye ukweli hiyo ndiyo hekima ambayo nimejifunza sana maishani ambayo naitagemia sana katika hii maisha.

Mimi napenda kuandika kwa kutumia mkono wangu na bado mimi napenda kuandika bado nikitumia kompyuta. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho siwezi andika nikitumia. Naweza kuandika kwa mkono na bado naweza kuandika huku nikitumia kompyuta.

Kazi ambayo mimi naithamini kwa zaidi ni kazi ambayo mimi naifanya kwa kila siku na kazi ambayo inanilipa kwa kila mwezi. Mimi naithamini hiyo kazi sana na sipendi michezo na hiyo kazi yangu. Kwa hivyo kazi naipenda ni kazi naifanya kwa kila siku na inanilipa mshahara.